Ndiyo ninapenda kukunywa maziwa kwa sababu ina ladha nzuri na pia kwa sababu ni chanzo cha nishati na virutubisho muhimu kwa mwili. Maziwa yana virutubisho vingi kama vile kalsiamu, vitamin D, proteini na potasiamu ambavyo ni muhimu kwa afya ya mifupa, misuli na mfumo wa kinga kutokana na maradhi tofauti tofauti. Watu huipenda maziwa sana sana kwa sababu ni rahisi kuyapata na pia ni rahisi kuyanunua kwa sababu bei yake iko chini.